Je, unajifurahisha vipi wakati wafuraha? Wakati nikona katika furaha, napenda sana kujifurahisha kwa kufanya mambo, ninayoyapenda sana. Mara nyingi mimi kusikiza miziki, ninaoupenda sana, napenda kucheka na marafiki. Na wakati mwingine hutoka inje kutembea au kunywa chai yangu, vizuri, pia napenda kusherekea mafanikio madogo madogo kwa kujipongeza, kwa kujipa muda, wa kupumzika. Furaha kwangu ni kushiriki na watu ninaowajali na kufurahia wakati uliopo.

Che, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea kupitia shirika la msalaba mwekundu. Nilishiriki katika shughuli za kusaidia jamii kama kugawa msaada wa chakula na nguo kwa watu waliokuwa wanahitaji. Na pia kushiriki kwenye kampeni za uhamishaji wakati wa mafuriko na wakati kuhusu afya na wawe na usalaba mzuri. Kazi hiyo ili nifundisha vitu muhimu sana, kama kuwa na huruma, kushirikiana na wengine, kutoa bila kutarajia malipo. Nilijisikia fahari sana kuwa sehemu ya timu iliyokuwa inaleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu. Kazi ya kujitolea na msalaba mwekundu ilinipa uzoefu wa thamani na pia imenifanya nione jinsi mtu mmoja anaweza kusaidia jamii kwa njia kubwa.

Je unasasisha vifaa vyako mara ngape? Mara nyingi nasasisha vifaa vyangu kila baada ya miezi kadhaa Hasa pale kuna potokea masasisho muhimu ya usalama au ya kuboresha utendaji na penda sana kuhakikisha simu au kompyuta yangu zina programu za kisasa ili zifanye kazi vizuri na kwa usalama zaidi na siziweze kujikokota zikifanya kazi Sifanyi masasisho kila siku Lakini nikiona kuna toleo jipya lenye maboresho muhimu haya basi mimi nasasisha hiyo dakika huwa na chukua muda kuli sanisha na ime nisaidia sana kuepuka matatizo ya kiufundi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Je unapenda hadithi za ajabu? Ndiyo napenda sana hadithi za ajabu, zinavutia sana kwa sababu zinanichukua mimi kwenye dunia ya kufikiria iliyojaa ubunifu, majabu na masomo ya maisha sana. Hadithi za aina hii zimenifanya nipumzike na pia kufikiria kwa kina kuhusu maana zilizofichwa ndani ya hadithi hiyo. Napenda sana kusoma au kusikiza hadithi hizi za ajabu wakati wa jioni kabla ya kulala Kwa sababu zinanisaidia kuondoa mawazo ya siku na kuingia kwenye hali ya utulivu.

Je, umewahi kununua tikiti za Tukio naam nimewahi kununuwa tikiti za Tukio kwa mfano nilinunua tikiti ya kwenda ngemi. Ngemi ni shugli za wakikuyu ambazo sisi huenda tunakua na wanamiziki ambayo walatu tumbuiza kwa usiku wote hadi wakati wa che. Huku tunaweza kuimba nyimbo zetu za tamaduni zetu na tunaweza kushirikiana na watadamaduni zetu na ilinifanya mtandaoni kwa sababu ilikuwa rahisi sana na haraka. Nilikuwa nahamu sana ya kuhudhuria Tukio Hilo kwa sababu ya burudani sana na kuweza kushikana na utabaduni wangu. Na pia napenda sana nyimbo zetu za ukikuyu ndiyo.

Je, wapenda kuandika au kuongea. Napenda zaidi kuongea kuliko kuandika, kuongea imenipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa hisia. Na pia kuminisaidia sana kuwasiliana haraka na watu wengine. Ninapoongea na mtu naweza kusikia sauti yake, nikaona hisia zake, na nikajenga uwelewano mzuri zaidi. Ime nifanya sana nijisikie mimi ni mtu wa karibu na watu. Pia imenisaidia sana kutatua mambo kwa urahisi. Na kuongea ni njia nzuri sana, ninayoipenda zaidi ya kushirikiana na wengine.

Jee unapendelea kuwasiliana vipi na watu. Napendelea kuwasiliana na watu kwa kuongea moja kwa moja au kwa simu. Njia hii imenifanya nielewe hisia na mawazo ya mtu vizuri zaidi kwa sababu nasikia sauti yake na kuona namna navyojieleza. Pia napenda sana mawasiliano ya ana kwa ana kwa sababu inajenga uhusiano wa karibu na huondoa kutoelewana kwa urahisi. Ingawa ujumbe wa mwandishi ni rahisi sana. Mazungumzo ya moja kwa moja ndiyo ninayoyaona yana nguvu zaidi katika kuwasiliana na watu.

Je, unafanya nini kuweka afya nzuri? Nafanya mambo kadhaa ili niweke afya nzuri, kwanza ninajitahidi sana kula vyakula vyenye afya kama mboga, matunda na proteini, badala ya vyakula vya mafuta mengi. Pili mimi nafanya mazoezi sana, mara kwa mara, kama kutembea nje, kukimbia kidogo, kufanya mazoezi ya nyumbani. Pia nahakikisha nalala masaa ya kutosha ili mwili upumzike vizuri. Nakunywa maji mengi kila siku na kujitahidi kuepuka msongo wa mawazo kwa kupumzika na kufanya vitu ninavyovipenda sana, nahisi mwili na akili yangu inakuwa na nguvu sana na utulivu zaidi.

Je, unapenda mwanga mkali au mwanga wa kati. Napenda ile ya mwanga wa kati, mwanga wa kati hunifanya sana nijisikie vizuri bila kuchosha macho. Na pia imenifanya nihisi joto sana, nikiwa kazini au nikiwa nyumbani, mwanga wa kati umenisaidia sana kuzingatia vizuri. Na pia kuleta hali ya utulivu, mwanga mkali sana hunichosha macho na mwanga hafifu sana, hunifanya nishindwe kuona vizuri. Kwa hivyo mwanga wa kati ndio ninaouona unafaa zaidi kwangu.

Je, unapendelea suruali au sketi. Napendelea kuvaa suruali kuliko sketi na ni sababu gani. Hii inanifanya nipendelee suruari. Naezasema suruali inanifanya niwe huru sana kutembea. Ama hata shughuli inafanya zoezi zangu. Suruari inakupa uhuru sana. Na pia nirahisi sana bila usumbufu. Na ninahisi surari ni rahisi kwa kazi za kila siku pia. Hata safari na hata ukipumzika nyumbani. Inaendana hali mbali mbali na pia inaifanya nijisikie nipo uhuru na nipo tayari kufanya chochote nacho hitajika kufanya siku hiyo.

Jee, unafanya nini wakati wabaridi kali? Wakati wabaridi kali napendelea kujilinda vizuri na vaa nguo za joto kama koti, sweta na skafu ili kunifanya niwe na joto zaidi. Pia napenda sana kunywa vinywaji vimoto. Wakati huo mimi napendelea sana kunywa chai ili niweze kupasha mwili wangu joto na maji moto. Kwa kawaida napendelea sana kukaa nda ni ya nyumba au mahali pa joto ili kuepuka wa kuingia kwenye baridi sana. Hime nisaidia sana kuzuhia homa ya mafua na kuifanya nijisikie vizuri zaidi.

Je, unapendelea kuvaa vipuli? La hasha, mimi sipendi kuvaa vipuli. Lakini naona watu wanaozivaa wakikaa vizuri sana. Siku moja nitaweza kuvijaribu, lakini sizipendi vile sana. Lakini, ninaamini siku moja mimi mwenyewe nitaweza kuvijaribu.

Je unapenda kula wali au ugali? Hakika, mimi napenda kula wali kwa sababu ni rahisi kutengeneza. Na unaweza ku wainisha na vyakula mbali mbali kama mboga, nyama au samaki. Wali pia huwa laini sana. Hufanya chakula kuwa kitamu zaidi. Hasaa wakati unapoongeza mchuzi mzuri au maharagwe. Piu unaweza kupika chakula tunachokipenda sana kinaitwa pilau. Kila wakati napenda wali kwa sababu imenipatia hisia za utulivu na furaha wakati wa chakula Pia wakati wa familia na marafiki wali huwa chakula chetu cha kawaida na cha kipekee kwa wakati mmoja.

Jee, unafaya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati wa mgogoro na mtu, mimi uchukua hatua ya kwanza kusikiliza kwa makini ili kuelewa sababu wa mgogoro huo. Pia ninajaribu sana kuwa mtulivu na kuepuka hasira ili isitokee na maamuzi mabaya. Mara nyingi napendelea kuzungumza kwa heshima na mtu huyo. Tukajaribu kutafuta suluhisho linalofaa kwa pande zote mbili. Kama hali inaitaji, ninaweza kutoa muda kidogo wa kutulia kisha, tukarudi kuzungumza tena kwa akili safi. Nafikiri njia hii husaidia kurekebisha uhusiano na pia kuondoa msuguano bila kuleta hasira zaidi.

Jee, unaborosha naji michakato ya kazi. Unaborosha naji michakato ya kazi kwa kuanza, kwa kuchunguza hatua zote, zinazofanywa katika kazi hiyo. Hii imenisaidia sana kuona ni sehemu gani, nitachukua muda mwingi, kisha napendekeza matumizi ya teknolojia au programu, zinazoweza kusaidia kuhara sisha kazi hizo. Pia ninahimiza mawasiliano mazuri ndani ya timu ili kuhakikisha kila mtu wanaelewa majukumu yake vizuri na kwa wakati pia napendelea sana kuskiliza maoni ya wafanya kazi wengine kuhusu changamoto wanazokutana nazo Kwani mara nyingi wao huwa na maoni mazuri ya kuboresha kazi.

Wapenda kusoma maoni mtandaoni? Napenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yanatoa fursa ya kujifunza mitazamo tofauti tofauti kutoka kwa watu mbalimbali Mara nyingine maoni haya hutoa mwanga juu ya mambo ambayo sijayafikiria, hisia za wengine kuhusu jambo fulani. Pia kusoma maoni imeniwezesha kunisaidia kuburudisha kazi zangu na watu wakuelewa vizuri mahitaji na matarajio yao, hata hivyo muhimu sana kuchagua maoni mazuri na yenye kujenga ili kuepuka kupata msongo wa mawazo.

Je, niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ningependa sana kujifunza ujuzi wa uhariri wa video. Huu ni ujuzi muhimu kwangu kwa sababu unaniwezesha sana kwasilisha ujumbe kwa njia za kisani na za kuvutia sana. Hasaa katika dunia ya leo ambapo video ni njia kubwa ya mawasiliano sana. Nilijaribu sana kidogo kujifunza uhariri wa video kupitia mitandao ya kijamii na baadhi ya mafunzo ya mtandaoni. Lakini bado nahitaji sana kujifunza kwa kina zaidi ili niwe mtaalumu zaidi mazoezi ya kuhariri video za aina mbali mbali Najisikia wakati mzuri wa kuanza ni sasa hivi Kwani teknoloji ina kuwa kwa kasi na fursa za kazi zinahusiana sana na ujuzi huu Kwanzisha sasa ninajitahidi kueka ratiba ya kujifunza kila siku ili kufikia lengo langu.

Je, unashambuliaje tatizo kazini. Kwanza ninapoona tatizo kazini huanza kwa kuuliza maswali ili kuelewa chanzo cha tatizo hilo. Hii imenisaidia sana kupata picha kamili ya kilicho sababisha changamoto hiyo. Baada ya hapo nashauri mbinu au hatua mbalimbali za kutatua tatizo hilo. Na mara nyingi ninajadiliana na timu yangu ili kupata maoni tofauti tofauti. Pia huwa naangalia kama kuna njia za kuboresha mchakato ili niepuke matatizo kama hayo kutokea tena.

Je, niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Ninapenda kinywaji cha chai. Ninapenda chai kwa sababu inaladha nzuri na pia inanifanya mimi nijisikie baridi. Na maranyingi mimi hukunywa chai ya subuhi hasa baada ya kuamka hili kunisaidia kumuka vizuri na kuwa tayari kwa kazi. Ilianzishwa kunywa chai na mzazi wangu ambaye likuwa akinipa kila subuhi baada ya kunywa chai. Na hisi nina nguvu na nikiwa na umakini zaidi Pia huwondoa uchovu kidogo mwilini mwangu chai pia nikinywaji kizuri Chakuzungumza na marafiki wakati wakupumzika.

Je ni aina gani ya keki unayoipenda? Aina ya keki nayoipenda ni keki ya rangi ya nyekundu inayojulikana kama red velvet kwa kiingereza. Hii keki nitamu sana na ni yenye rangi nzuri ya nyekundu na cream cheese frosting inayofanywa iwe ladha ya kipekee na ya kuvutia. Napenda sana keki hii kwa sababu ni laini na siyo kali sana. Na pia ina mvuto wa rangi, unaofanya iwe nzuri kuonekana na kuonja mara nyingi mimi upatikana kwenye sherehe za kuzaliwa au hafla maalum.

Jee ni studi gani muhimu kwa kazi yako. Studi muhimu kwa kazi yangu ni kuwasiliana kwa kufanisi. Hii inamanisha kuweza kueleza mawazo kwa uwazi na kuelewa kile wateja wanahitaji. Pia ni muhimu sana kuwa na ustadi wa kusikiliza kwa makini ili kujibu maswali na kutoa msaada unaofa. Mbali na hivyo kutumia teknolojia vizuri ni stadi nyingine muhimu. Hasa kwa kuwa kazi nyingi sasa Zinaategemea kompyuta na mtandao kujifunza haraka na kuenda na mabadiliko pia ni muhimu sana katika mazingira ya kazi leo.

Je ni ambie kuhusu mnyama wako wakufugwa au unayetaka kumfuga mimi binafsi na mfunga paka Paka ni mnyama mzuri sana na ni ambaye anaonekana kwa ngozi laini macho makubwa yenye ya rangi angavu Tabia zake ni tofauti sana, baadhi yao ni wapole Kwanza wangu ni mpole na mwenye mapenzi mengi na saa ingine anakua mkali na mwenye kujitenga saa zingine Paka huchukua muda mwingi kupumzika lakini pia wanapenda sana kucheza na wapenzi wao. Mara nyingine paka ufanya vitu ya kuchekesha kama kupiga pua kwa sauti fulani au kucheza na vitu vidogo vidogo kama mpira au nyeusi. Sababu ya kupenda wanyama wakufugwa kama paka ni kwa sababu wanatoa furaha na wapo tayari kuwa rafiki wa kweli. Paka pia huwa wazuri katika kuzuia wadudu kama panya nyumbani nyoka. Hii imenifanya. Hii inafanya paka kuwa mnyama wa zamani sana kwa familia.

Jee, ni lugha gani ungependa kujifunza? Ningependa sana kujifunza lugha ya kijapani. Kijapani ni lugha ya kipekee nani ni historia ndefu. Na watu wengi duniani wanapenda lugha hii kwa sababu ya tamaduni zao. Haswaa mimi, niingependa kujifunza kijapani kwa sababu kinasaidia sana kufungua milango ya fursa mpya za kazi pia kuelewa zaidi kuhusu utamaduni wa japani. Pia nilijaribu kujifunza maneno machache ya kijapani. Hapa awali kupitia mtandao na video na ilikuwa furaha sana kuona jinsi lugha hiyo inafuatiana na kiswahili changu.

Je, unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Mimi huwa naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, hasa ikiwa ni siku ya jumapili. Napenda siku hii kwa sababu ni wakati mzuri sana. Wakupata amani na kuungana na watu wa imani yangu. Siku ya jumapili huwa na hisia ya kipekee watu wanakusanyika pamoja, kushiriki maombi na mafundisho ambayo hunipa nguvu sana, kuendelea na maisha ya kila siku.

Je, unatazama video wapi mtandaoni? Mara nyingi napenda kutazama video mtandaoni kwenye majukua kama YouTube na TikTok. Hapa napata video mbali mbali, ambazo zimeniwezesha kuwa na burudani, elimu na hata habari za kila siku. Napenda pia kutazama video hizi kwa sababu ni rahisi kupata kile ninachotaka. Kama vile mafunzo ya haraka na burudani za dakika chache.

Je, unafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati ninapohisi wasiwasi, napenda kuchukua muda kidogo, kupumzika na kutulia. Mara nyingi nafanya mazoezi ya kupumua kwa kina ili kusaidia akili yangu kupunguza mdundo. Mzozo, na kuleta utulivu. Pia ninajaribu sana kuzungumza na mtu ninayemwamini sana kama rafiki yangu. Kwa sababu kuongea kuhusu kinachonisumbua, kiminisedia sana kupunguza hisia za wasiwasi.

Je, unapenda kusikiliza redio. Ndiyo, napenda kusikiliza redio sana. Kusikiza redio, imenipa fursa ya kupata habari mbalimbali. Burudani na miziki mizuri wakati wowote hasa ninapokuwa na shughuli za nyumbani. Kama ninapokuwa nikifua au kuosha nyumba. Redio pia ni njia nzuri sana ya kungana na jamii, kufahamu matukia na yotokea karibu na mimi na hata duniani kote. Napenda aina tofauti za vipindi, kama vile habari, mazungumzo ya wasanii. Na pia kuna taarifa ninazo ziskiza kila siku kwanzia saa kumi na mbili hadi saa saba za mchana.

Jue, unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi. Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki na pendelea sana kufanya mazoezi haya kama kukimbia, kufanya kwenye jimu. Yaani, yanisaidia sana kuimarisha afya yangu na imenipa sana nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Kwa kawida mimi huanza asubuhi, wakati hali ya hewa ni nzuri sana na hakuna joto nyingi. Au ubaridi sana baada ya mazoezi najisikia nikiwa vizuri sana nikiwa na nguvu zaidi na akili safi Hivyo kumenisaidia pia katika kazi na maisha ya kila siku.

Je, unahifathi pesa zako vipi? Ninahifadhi pesa zangu kwanjia tofauti tofauti, ili kuhakisha, zinaweza kaa na kukua na kuwa salama. Moja wapo ya kueka pesa hizi nimeweka kwenye benki ambapo, ninaweza kuingiza kiasi kidogu kidogu kila mwezi. Hii imenisaidia sana kuwa na akiba salama na pia kuna urahisi wakutumia pesa. Pili, napenda pia kueka pesa kwenye biashara yangu ya kuku kwa ni biashara ni chanzo mzuri sana. Cha mapato na inaweza kunipa faida nzuri kwa muda murefu kwanjia hii siwezi itu kuhifadhi pesa mbali pia kuniwezesha kukua kupitia biashara yangu.

Je, unapenda kupiga picha, ndiyo, napenda sana kupiga picha ni kwani ni njia nzuri sana ya kuhifadhi kumbukumbu na matokeo muhimu maishani. Napenda sana kuchukua picha za mandhari, watu au vitu vinavyonipa msukumo na furaha tele. Kupitia picha hizi ninaweza kuwonyesha ubunifu wangu na pia kushirikisha hadithi kupitia picha hizo. Zaidi ya hayo kupiga picha kumenisaidia sana, pia kupumzika na kuondoa mawazo ya kawaida. Hsa wakati nikipiga picha nje katika mazi mazingira mazuri sana.

Jee, unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kusubiri kwenye mstari kwa mara nyingi ni kitu ambacho, kinaweza kuwa kigumu sana, hasa kwa mstari mrefu. Lakini, ninajihisi kuwa na subra ni muhimu sana wakati huo, lakini pia huwa napata kidogo nachoka na kuchanganikiwa hasa kwa kama sioni maendeleo haraka. Hata hivyo, napenda kuangalia hili kama fulsa ya kupumzika kidogo kwa utulivu. Kusubiri kwa utulivu kumenisaidia sana kuwa ra tabia nzuri na heshima kwa wengine wanaosubiri kama mimi.

Je, unaanza aje mradi mpya wa kazi? Kuanza mradi mpya wa kazi, unahitaji mpangilio mkubwa sana na hatua kwa hatua. Kwanza ninapenda kuanza kwa kuelewa vizuri lengo la mradi huo ni nini. Na ni nini kinatakiwa kufanikishwa na kwa nini ni muhimu sana kwangu. Hii hunitia misingi, mzuri wa kila hatua, tunazochukua baadaye, kisha napanga kazi kwa kugawanya majukumu na kuweka ratiba za wakati, ili kuhakikisha kila kitu kinaendelea kwa usahihi na bila kuchelewa.

Jee, wapenda kujifunza mambo mapya vipi Napenda kujifunza mambo mapia kwa njia ya vitendo na mazoezi Kwanza mimi huanza kwa kuuliza maswali ili nielewe kwa undani Kile kinachotaka kujifunza Kwa mfano naeza anza kwa jee, hii ni kitu kinafanya kazi vipi na hii inanisaidia kuanzisha msimamo mzuri wa kujifunza Baada ya hapo, huitaji kupata vya mvyo tofauti vya elimu kama vile video, makala na hata kuzungumza na watu waliobebea katika maeneo haya Pia napenda kujaribu mara moja kile Ninachojifunza ili kueka maarifa haya akilini na kupata uzoefu wa mara moja kwa moja.

Je, umewahi kujifunza kupiga gitaa. La hasha, sikuwa nimejifunza kupiga gitaa, ingawa ninahamu ya kujifunza zana hii ya miziki. Sijawahi kupata nafasi ya kuanza rasmi, ninafahamu kuwa kupiga gitaa, kuna hitaji umilivu na mazoezi mengi. Na ni ujuzi mzuri sana kwa mtu anayependa miziki. Labda siku moja nitajifunza kwani kupiga gitaa, kunaweza kuwanjia mzuri sana ya kujieleza na kupumzika baada ya siku ndefu.

Je, niambie kuhusu mfanya biashara bora zaidi. Mfanya biashara bora zaidi ninayemjua ni shiku wa histyle. Ninampenda shiku wa histyle kwa sababu ana juhudi kubwa, na ni mchapa kazi na ana ubunifu wake wa kipekee katika biashara yake. Kila mara, anajitahidi kuboresha bidhaa na huduma, anazotoa kwa wateja wake. Kumbu kumbu ya ajabu, ya ajabu aliyoifanya ni jinsi alivyoweza kuanzisha biashara ndogo ndogo na kuifanya kuwa kampuni kubwa Kupitia mitandao ya kijamii inayojulikana sana kama TikTok na sasa anajulikana sana kwa zaidi ya takriban watu elfu na maelfu ya watu Nimejifunza kutoka kwake kuwa na uvumilivu uwe na bidii sana na kuwa na maono ni mambo muhimu sana katika kufanya biashara Nahisi kwamba jinsi anavyofanya biashara ni mfano mzuri sana na mafanikio kwa kila mfanya biashara anayetaka kufanikisha malengo yake.

Je, umewahi kulima? Ndio, nimelima sana. Kwa muda mrefu sana, nimelima nikaweza kulima mboga kama kabeji, nimeweza hata kulima mahindi, nimeweza hata kulima viazi, na hata nimeweza kulima maharagwe na vitu vingi kama sukuma, na mboga mingi za kienyeji. Kuwa ukulima ni mzuri sana na napenda kulima vitu vyangu, juu najua sijavikuza kwa kemikali na pia ni njia nzuri sana ya kupata faida na pesa zako kidogo kidogo. Na waweza kupata lishe bora.

Je, unapenda muziki wa jadi. Ndiyo, napenda sana muziki wa jadi. Kwani huu unakihistoria ndefu na huleta hisia sana za utulivu na uridhi wa tamaduni zetu. Napenda kusikiliza nyimbo za hasili, ambazo zinanena hadithi za maisha, sherehe na tamaduni za wazazi wetu. Miziki hii ya jadi, pia hua na midundo ya kipekee ambayo huguza moyo. Kwa namna tofauti tofauti kuliko muziki wa kisasa.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Napenda kutumia muda wa kupumzika na familia yangu kwa kuzungumza pamoja, kucheka pamoja, kushirikiana katika shughuli mbali mbali. Marai nyingi tunapenda kwenda pamoja, kupumzika sehemu za karibu, kama bustani, au kando na mti, hata kucheza michezo midogo midogo nyumbani kama mpira. Familia ni sehemu nzuri sana ya faraja na upendo hivyo wakati tunatumia pamoja Hatufanyi, tuwa tunafanya tuwe na nguvu na furaha zaidi.

Je, ni malengo gani una kwa kazi yako? Malengo yangu kazini ni kuwa na ufanisi mzuri zaidi kila siku kujifunza studi mpya na zinazo husiana na kazi yangu. Na kuchangia kwanjia bora katika timu, pia nataka sana kufikia mafanikio makubwa kama kuongoza miradi muhimu na kupata nafasi za maendeleo za kita alamu. Malengo haya ya meniweka motisha na kunifanya nifanya kazi kwa bidii zaidi.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Hadithi kuhusu mji wangu wa kuzaliwa ni ya kipekee sana. Nilizaliwa na kukua katika mji mdogo uliojaa historia na watu wenye moyo mzuri sana. Mji huu unamanthari mzuri kama vile milima inavyozunguka na mito. Yenye maji safi yanayotirika pole pole kwenye nyumba za watu. Huu vitu vya kuvutia ni pamoja na soko la jadi ambalo watu wanakusanyika kila wiki kununua na kuuza bidhaa ambali mbali za kienyeji na pia bustani za maua ambayo ni sehemu ya kupumzika kwa wakazi. Na inakumbuka utoto wangu ulijaa furaha sana kucheza na marafiki mtaani na kushiriki sherehe za kijamii kama vile siku kuu za kitaifa na sherehe za jadi. Kina chofanya mji wangu kuwa maluum ni watu wake wenye ukarimu na mshikamano mkubwa kati ya wakaazi Ningependa sana kurudi pale wakati wa likizo ili kuungana tena na familia na marafiki kuhisi tena upendo na amani ya mji huo hali hiyo inanifanya nihisi nyumbani kabisa.

Jee ni kampuni gani ya teknolojia una yoiamini zaidi. Kampuni ya teknolojia nina yoiamini ni kampuni ya tofaha. Sababu ni kwamba tofaha inajulikana sana kwa ubora wa bidhaa zake kama vile simu za tofaha. Kompyuta za markbook vifaa vingine vya kidijitali vina vyo rahisisha maisha ya watu. Kampuni hii inaubunifu mkubwa sana. Na kila mara uleta teknolojia mpya ambazo zinaboresha uzoefu wa watu miaji wake. Na kumbuka niliposikia kuhusu utengenezaji wa tofaha hizi iPhone ya kwanza ili nishangaza sana. Jinsi walivyoweza kuunganisha simu muziki na interneti katika kifaa ki moja kidogo. Ningependa kuona maendeleo zaidi kutoka kwa kampuni hii hasa katika teknolojia za akili bandia na usalama wa data. Ninaisi furaha na msisi muko ni kitumia bidhaa zao kwa sababu zina saidia sana kufanya maisha yangu kuwa raisi zaidi.

Je, niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Likizo yangu ya ndoto ningependa kwenda ufukweni sababu nikwamba napenda sana mazingira ya pwani, upepo wa bahari na sauti ya mawimbi inaniweka katika hali tulivu na furaha. Nigependa sana kupumzika sana, kuoga baharini, kusoma kitabu chini ya miti, wa kivuli na pia kufurahia vyakula vya baharini. Nigependa sana kusafili na familia yangu, ili tufurahie pamoja na kushiriki wakati mzuri katika likizo hii sitapenda kutembea sana bali zaidi kupumzika na kufurahia mazingira mazuri bila kitu chochote kinacho ni sumbua. Ninakumbuka, niliposikia kuhusu pwani ya diani, watu wanasema ni mahali pazuri sana, pakupumzika na kuondoa mzigo wa maisha ya kila siku na msongo wa mawazo. Ningependa sana kuona na kuhisi hali hio mwenyewe.

Jee, wewe hupiga picha mara ngapi? Mimi hupiga picha mara kwa mara, ninapokuwa na wakati au tukio la muhimu kwa kawaida. Napenda kupiga picha, angalau mara moja kwa wiki, hasa wakati ninafanya shughuli za kufurahisha, au nataka kukumbuka kumbukumbu fulani.

Je, unapenda kujifunza historia. Ndio, napenda sana kujifunza historia yangu. Historia inaniwezesha kuelewa jinsi, dunia ilivyobadilika na mambo muhimu yaliyotokia zamani. Kwa mfano, napenda kujua kuhusu tamaduni mbalimbali, za vita na maendeleo ya watu binafsi. Na pia, napenda sana historia kwa sababu inanishirikisha na inaweza kuungana na historia yangu.

Nieleze kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi. Ninapenda chakula cha kienyeji kama ugali na sukuma. Ninapenda kukila nyumbani kwa familia kwani mazingira huwa ya furaha na ya starehe. Ugali ni tamu sana, hasa unapokila ukichanganya na mboga kali kama sukumawiki. Huchangia ladha nzuri ambayo hufanya mlo kuwa wa kuridhisha sana. Nakumbuka mara ya kwanza nilipo kula ugali, nilikuwa mdogo sana na ilikuwa kwa mkutano wa familia. Ambapo walinifundisha jinsi ya kula vizuri, chakula hiki, cha asili. Mara ya mwisho nilikula chakula hiki, ilikuwa jana jioni, nilikuwa na hamu ya chakula rahisi lakini chenye nguvu.

Je, unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Ninapenda rangi ya blue kwa ukuta wa chumba changu, rangi hii hutoa hisia ya utulivu na amani, ambayo hufanya chumba kuwa mahali pazuri pa kukumzika baada ya siku ndefu. Na kumbuka nilipokuwa nikitafuta rangi ya ukuta, blue ilivutia sana zaidi kwangu kwa sababu ilikuwa ina nikumbusha anga safi na bahari. Pia wakati nikiwa ndani ya chumba chenye rangi hii na hisi nafanya usingizi mzuri na ninaweza kufikiri kwa utulivu.

Jee, unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Kwanzia kuhamasisha wenzangu na kuwashauri kuwa ni mtazamo mzuri kazini. Mimi huwasikiliza walipokuwa na changamoto na kuwapa ushauri au neno moja tu lafaraja ili wasikate tamaa. Pia napenda kushiriki mafanikio ya wengine ili kuhamasisha kuendelea na kazi kwa bidii. Kwa mfano napenda kuwaambia tuwe na nia ya kufanya vizuri leo mafanikio yatakuwa kwa bidii na ushirikiano wetu. Hii utoa motisha na inanisaidia kujenga mazingira mazuri kazini.

Je ni ushauri gani ungependa kumpa mtu anae anza kazi. Kwanza ningemshauri mtu anaeanza kazi aje na moyo wa kujifunza kila siku. Kazi mpya huwa na mambo mapya ambao naitaji kuyajua hivyo kuwa na subira. Na ni njia ya kujifunza ni muhimu sana. Pili ni muhimu aina nidhamu na kuheshimu muda kazini. Kufika kazini kwa wakati na kumaliza kazi kwa wakati huonyesha utu na kujituma pia. Pia ningemwambia awe na mchanganyo na wenzake kazini kushirikiana vizuri na wengine ni kujenga mahusiana mazuri ufanya kazi kuwa rahisi Mwishowe ni naeza kumshauri mtu Wasiwe na hofu ya kuuliza maswari wanaposhindwa kuelewa kitu.

Je, ni mchezo gani ungependa kujaribu? Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mpira wa voliboli. Mpila wavoliboli ni mchezo unaoitaji mshikamano watimu, nguvu za mwili na mbinu za kucheza. Ningependa sana kujaribu kwa sababu ni mchezo wakufurahisha. Pia unaweza kusaidia kuboresha mazoezi ya mwili na uhusiano mzuri wachezaji wenzangu.

Je, unawainishaje kazi na maisha ya kibinafsi. Kuwa na usawa wakati ya kazi na maisha ya kibinafsi ni muhimu sana. Mimi napendekeza kuanzisha ratiba nzuri, ambapo naweka mipaka wazi ya wakati wa kazi na wakati wa kupumzika kwa mfano wakati wa kazi huwa makini na majukumu yangu ili niweze kumaliza kwa wakati kisha ninajitolea muda wa kupumzika wa kufurahia familia marafiki au kufanya mambo ninayoyapenda kama burudani pia ni muhimu kueka mipango ya malengo ya kila siku ili kuepuka mzigo mwingi wa kazi Unaochangia msongo hii imenisaidia sana pia kuwa na afya njema kiakili na kimwili.

Je, ni somo gani la sayansi unalipenda? Somo la sayansi ambalo nililipenda zaidi ilikuwa ni biolojia, nilipenda biolojia kwa sababu ilinisaidia sana kuelewa jinsi viumbe hai, wanavyofanya kazi, jinsi mwili wa binadamu, unavyoendeshwa na jinsi mimea na wanyama, wanavyohusiana na mazingira yao nakumbuka mara ya kwanza, nilipata somo hili, shule, nilihisi kushangazwa na jinsi seli Zinaishi na jinsi mwili unavyofanya kazi bila hata sisi kujua kabisa.

Jee ni jambo gani la dini ni muhimu kwako. Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni upendo na huruma kwa wengine. Dini li nifundisha sana kuwa mtu awe na moyo mwema kusaidia wenzake na kuishi kwa amani na watu ingine. Napenda jinsi dini inavosaidia kuleta muungozo wa maisha na pia kuimarisha imani na kuwasaidia watu kupata nguvu wakati wachanga moto na kumbuka dini pia ime nifundisha kusamehe na kujenga mausiano mazuri na watu wengine.

Je, nieleze kuhusu kitabu nachokipenda zaidi. Kitabu ninachokipenda zaidi ni hadithi za kusisimua za Afrika. Napenda kitabu hiki kwa sababu kina hadithi za kweli zimenifundisha madili na elimu kuhusu maisha watu wa Afrika. Hadithi hizi ni za aina ya hadithi za maisha na tamaduni ambazo zina nifundisha mimi kuhusu utu, ujasiri, mshikamano katika jamii. Mhusika ninayempenda zaidi katika kitabu hiki ni shujaa mkubwa aliyeweza kushinda changamoto nyingi na kusaidia watu wake. Nilipokea ushauri wa kusoma kitabu hiki kutoka kwa mwalimu wangu wa kiswahili ambaye aliniambia kitabu hiki kitaongeza maarifa ya kuhusu utamaduni wetu. Ningependa sana kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu kwa sababu ana uwandishi mzuri na anatoa mafunzo muhimu kupitia hadithi zake.

Je, unatoa sadaka au michango? Ndiyo, napenda sana kutoa sadaka na michango pia, pale ninapoweza nafanya hivyo kwa sababu ninaamini kusaidia wengine ni njia ya kuonyesha upendo na shukrani kwa kile nilicho nacho. Wakati mwingine nachangia kanisani, kusaidia watoto wanaohitaji na kusaidia jirani anayepitia changamoto hata kama mchango ni mdogo sana naamini unaleta mabadiliko makubwa kwa mtu mwingine.

Je, unapenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu mahali penye urahisi na vitendo. Mara nyingi napenda kwenda kwenye maduka makubwa kwa sababu kuna bidhaa nyingi chini ya pamoja. Vyakula, utapata vyakula huko, utapata mavazi, pia utapata vifaa vya kazi na vinginevyo. Hii inanisaidia sana kupata kila kitu ninachokitaka kwa njia ya urahisi sana bila ata kusumbuka. Kutafuta sehemu tofauti. Pia napenda kununua vitu mtandaoni kupitia simu Hasa pale ninapotaka kuokoa muda na kulipa haraka bila kuja dukani.

Ni tabia gani ya watu inayo kuchukiza? Tabia watu inayo nichukiza zaidi ni kukosa heshima kwa wengine Ninapokutana na mtu anayemdharau wenzake kudharau maoni ya watu au kudharau wale walio chini yake Hunisikitisha sana Pia sipendi watu wasio waaminifu Kwa sababu uaminifu ni msingi wa mahusiano mazuri kazini na hata katika maisha ya kila siku.

Jee umewahi kuona bahari Ndiyo nimewahi kuona bahari na kumbuka mara ya kwanza Nilipo iona nilihisi furaha sana Mshanga mkubwa sana upeo wa maji ulionekana hauna musho sauti ya mawimbi ilikuwa ya kutuliza sana na hewa ilikuwa safi ya ukweni Bahali hunipa hisia utulivu na imenikumbusha sana jinsi dunia ilivyokuwa kubwa na nzuri sana Ningependa kutembelea tena mara nyingi Kwa sababu inanifanya nijisikie huru na mwenye amani.

Jee, ni kitendo gani cha wema umewahi kufanya? Kitendo cha wema niliwahi kufanya ni kumnunulia mtu chakula na vyatu. Nilimwona mtu aliyekuwa na shida na hakuwa na uwezo wakujinunulia hata chakula cha siku hiyo. Nilihisi moyoni mwangu nimsaidie, nikamnunulia chakula ili ale na pia nikamnunulia vyatu kwa sababu alitembea piku. Baada ya hapo, alifurahi sana na akanibariki kwa maneno mazuri. Kitendo hicho kilinifanya nijisikie vizuri moyoni kwa sababu nilijua nimeleta tabasamu kwa mtu mwingine.

Je, unapenda kunua vitu mtandaoni? Ndiyo, unapenda kunua vitu mtandaoni. Ninapenda kwa sababu ni rahisi sana. Na imeniwezesha kulinganisha bei kwa haraka na kupata bidhaa nyingi bila kutoka nyumbani. Pia huokoa muda na wakati mwingine hupata ofa nzuri nzuri.